Sherehe yangu ya kupendezwa ni harusi ya kitamaduni. Napendezwa nayo kwa sababu inaonyesha utamaduni wetu, kwa njia ya kipekee. Kwanzia mavazi, vyakula, hadi ngoma na nyimbo za asili. Inaleta familia na jamii pamoja kusherekea upendo na umoja. Pia, napenda kuona heshima inayotolewa kwa wazee na mila zinazofuatwa.

Mfereji wa televisheni ninaoufuata ni Citizen TV naupenda kwa sababu ya habari zao za kuaminika, vipindi vya maudhui ya kijamii na burudani kama tamthilia na vipindi vya majadiliano vinavyoelimisha na kuburudisha katika jamii.

Ndiyo, nimewaji kuona bahari. Ni mandari ya kupendeza sana, mawimbi makubwa ya nayupiga muamba, upepo wachumvi unavyogusa uso, na rangi za buluu zinazo badilika kulingana na jua. Bahari inatoa hisia ya utulivu na hutoa nafasi ya kutafakari au kufikiria asili.

Ninapumzika baada ya siku ndefu kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama televisheni. Wakati mwingine napenda pia kutembea kidogo au kupigia picha ili kupunguza msongo wa mawazo. Shughuli hizi hunisaidia kutulia, kuondoa uchovu na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Napenda mvua kwa sababu huniletea utulivu na amani. Sauti ya matone ikigonga paa hunifanya nihisi kama dunia inaimba muziki wa asili. Hewa huwa safi zaidi na mimea huamka tena kwa uhai mpya. Wakati mwingine mvua hunifanya nitafakari na kupumzika. Nikihisi kama ni mwanzo mpya.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Video husaidia kuelezea hisia, kuonyesha maelezo kwa uwazi na kufanya mawasiliano ya kazi au binafsi yawe rahisi kueleweka. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na wenzangu au familia walipo mbali.

Chakula nina chokipenda ni ugali na nyama. Napenda kukila nyumbani au kwenye piknik na familia au marafiki. Ugali ni laini na nyama ina ladha nzuri ikiwa imeandaliwa vizuri. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila mama yangu ndiye alie nifunza. Maraya muisho nilikula kilikua wiki iliopita.

Napenda kununua vitu katika soko la karibu, maduka makubwa na pia mtandaoni. Soko li nanipa nafasi ya kuona bidhaa mbalimbali na kulinganisha bei, maduka makubwa yanarahisisha ununuzi haraka. Na mtandao hutoa urahisi kupata vitu visivyo vya kawaida.

Napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinapamba monekano na kunifanya nijisikie nadhifu na wa mtindo. Napenda vipuli venye rangi rahisi zinazolingana na mavazi yangu na mara nyingine napenda pia vipuli venye mtindo ya kipekee vinavyo vutia macho.

Maranyingi wikendi napenda kucheza na kusoma riwaya. Kucheza kunanipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Huku kusoma riwaya kuna nifanya nizunguke katika hadithi na kufurahia wakati wa utulivu. Wakati mwingine pia napenda kutumia muda na familia na marafiki.